Napendelea kusoma mtandaoni kwa sababu kwenye mtandao unapata pia kupatana na zile comments za watu na unapata habari zaidi kuliko ile iliyoandikwa kwa gazeti kwa maana ya gazeti ni kama ina kina fulani haina mambo mengi kama vile mtandaoni.

Swali hili lanifurahisha, napenda, napenda kufikiria sana ama napenda sana chakula. Na chakula kigeni nilichojaribu ni pizza. Kilikuwa chakula ambacho sijakizoea, nilishangaa ladha yake. Kwa sababu kilikuwa na mchanganyiko wa nyama, viungo mbali mbali. Na baada ya kuzoea, nilikikubali na hata kukipenda zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini, natafuta chai, naweza kunywa, pia natafuta marafiki zangu na kupiga gumzo kidogo nao na kuangalia taarifa fupi fupi kwenye simu. Saa zingine naweza kulala ama kutafuta kitabu na kuweza kukisoma.

Kwanza kabisa, kunapotokea makosa kazini nachukua muda kuelewa kilichotokea ili kuona chanzo la tatizo. Kisha ninaelekeza jitihada zangu kurekebisha makosa hayo kwa haraka na uangalifu bila kuharibu kazi nyingine. Pia nafanya mawasiliano na wenzangu na wasimamizi ili kujifunza kutokana na makosa hayo.

Napenda kujifunza mambo mapya. Sana sana kwa kutembea. Kuzuru maeneo mapya ama kama vile nchi mpya hivi. Naona hii ni njia rahisi na mzuri ya kuona. Si kwa kusoma tu ila. Kuona na kushuhudia mwenyewe. Vitu mpya na kujua na kujifunza pia mambo mapya.

Nina penda sana wasomi na waandishi wa vitabu kama vile Chinua Achebe na Daniel Steele kwa sababu kila mmoja wao anatoa mtazamo wake tofauti. Lakini muhimu katika maisha. Chinua Chebe amenifunza kuhusu utamaduni wa kiafrika, historia na changamoto za kijamii kwa njia ya kina na yenye maana. Jambo linalo nifanya, nifahamu mzizi wangu wa jamii ninayo ishi. Ila kwa upande mwingine, Daniel Stillan alinifurahisha na kunigusa kihisia kupitia hadithi zake za maisha, upendo na ujasiri wa binadamu ambazo hunipa furaha na motisha ya kibinafsi. Kusoma vitabu vyao, inanifanya nijiskie nikiwa na hisia tofauti. Pamoja ya huku ninaeza kuelimishwa na naweza kuelewa dunia na pia kujiburudisha. Na kwa hakika wanabaki kuwa waandishi ambao ninawapenda zaidi.